Nafuatilia mafereji kadhaa ya TV kulingana na aina ya vipindi vina vyorushwa. Baadhi ya mafereji ninayoipenda ni citizen kwa habari vipindi vya elimu na burudani. Ntv napenda habari zao za vipindi na maarifa KTN kwa habari na vipindi vya mijadala. KCB kwa vipindi vya kielimu na kitamaduni. Hufuatilia habari, vipindi vya elimu na burudani kuliko filamu nyingi, mafereji haya hunisaidia kupata taarifa za kila siku na kuongeza maarifa yangu.

Na penda kucheza mchezo mbali mbali lakini hasa mchezo wa shambani na ya nje kama mpira wa migu mbira wa kikapu na mchezo wa mbio au riadha. Na penda mchezo hii kwa sababu nifanya nijisike hai kumarisha hafya na kushirikiana na wenzangu. Pia mchezo ya vikundi unifundusha kushirikiano ni idhamu na mbinu za kushindana kwa heshima. Michezo ya video pia napenda mara chache hasa ili ya kufikiri au kujaribu mbinu za kimkakati kwa sababu hunisaidia kuendeleza akili na mbinu za kufikiri haraka.

Ndiyo nimewai kuzungumza kuhusu kazi ya kilimo kulima ni shughuli ya kutunza na kuendeleza mimea ili kupata chakula au bidhaa utaratibu wa kulima kuandaa shamba kupanda miche au mbegu kupanda mstari au mashimo na kuchambua udongo kuyatunza mimea kumwagilia kupalilia magugu na kulisha mimea kwa mbolea kuvuna kuvuna wakati bidhaa zimekomaa kama mahindi viazi azileti au matunda. Baada ya kuvuna, kusafisha, kuhakikisha au kuhifadhi bidhaa kulima ni muhimu kwa sababu kunalisga familia, jamii pia hutoa bidhaa za kuuza pia kunifundisha uvumilivu, nidhamu na bidii.

Kuwatia moyo wenzako ni jambo muhimu hasa sana. Hasa kazini, shuleni au familia. Kwanza, napenda kusikiliza matatizo au changamoto wanazokabiliana nazo. Hii inawafanya wajisikie kuheshimiwa na kueleweka. Pili, napenda kuwa na maneno chanya na kupongeza juhudi zao. Hata tunapokabiliana na changamoto kubwa maneno ya kuhamasisha kufanya mtu ajisikie dhabiti na mwenye nguvu ya kuendelea. Tatu, napenda kushirikiana nao katika kazi au majukumu, kushirikiana husaidia mtu kujua, hawako pekeyao, na kwamba kuna msaada pale wanapohitaji. Nne, mara nyingi napenda kushirikisha mafanikio madogo na kuwapa matumaini kwa siku za mbele. Hii hufanya wenzangu waone kwamba juhudi zao hazipotei na kuna mwanga mwanzoni wa changamoto. Ujumla, kuwatia moyo wenzako ni kusikiliza, kupongeza. Kushirikiana na kuwapatia matumaini, ili kila moja ajisikia kuungwa mkono na kuthaminiwa.

Naoga mara moja, adimbili kwa siku. Mara nyingi naoga asubuhi ili nijisikie msafi na nianze siku nikiwa na nguvu. Kuoga asubuhi nisaidia kwamkwa vizuri na kujianda kwa shuguli za siku. Wakati mwingine, hata nikifanya kazi ngumu au nikitoa jasho sana. Naoga tena jioni, hiyo hunisaidia kuondoa uchovu kwa siku nijisikie nikiwa dhaifu. Da nadhifu kabla kupumzika sioni ulazima kuwoga mara nyingi kupita kiasi ispokuwa kama hali inaitajika kwangu kuwoga mara moja au mbili kwa siku kunatosha kunifanya nijisikia msafi we afya na mkujamini.

Napenda kujifunza mambo mapya kila siku lakini kipya ninachopenda zaidi ni teknolojia na mbinu za kisasa. Zinaweza kuboresha maisha ya kila siku. Kwa mfano, kujifunza jinsi AI inavyofanya kazi, jinsi programu mpya zinavyotengenezwa na mbinu za kidijitali za biashara hunivutia sana. Vile vile napenda kujifunza sanaa na ujuzi wa mikono kama kuchora, kupika au kujifunza lugha mpya. Hii hunisaidia kuwa na ubunifu na kuendeleza akili yangu kwa njia nyingine. Kujifunza kipya kunanifanya nijisikie mwenye nguvu, kujiamini na tayari kushughulikia changamoto. Kwa hivyo, kila siku ninatafuta fursa ya kujua kitu kipia. Hata kidogo ambacho kinaweza kubadilisha mtazamo wangu au kunisaidia katika maisha ya kila siku.

Kwanza kabisa, napendekeza kujifunza na kuangalia kwa makini, taratibu za kazi. Kila kampuni au shirika lina utamaduni wa kanuni zaki. Hivyo ni muhimu kuelewa jinsi mambo ya navifanyika kabla kwanza kufanya kazi kikamilifu. Hili, kuwa na nidhamu na bidii ni jambo muhimu sana. Kufika kazini kwa wakati, kufanya kazi ya juhudi na kuonyesha wajibikaji ufanya watu kwa eshimu na kuamini uwezo wako. Tatu, usione aibu kuuliza swali. Watu wapo pale kusaidia na kuuliza usaidia kuwepuka makosa na kujifunza haraka. Hii pia usaidia kuonyesha unajali kazi yako na unataka kufanya vizuri. Mwisho, ushirikiana na wenzako. Na kuwa na mawasiliana mazuri. Ushirikiano mzuri, ufanya kazi iwe rahisi, inafurahisha na ujenga mazingira ya kujiamini na kusaidiana. Na kwa kifupi, mtu anayanza kazi, ailewe tatatibu, awe na nidamu, ajifunze haraka na ajengi usiano mzuri na wenzake. Hiyo ndiyo njia kuwanza kazi kwa mafanikio.

Ndio, napenda chakula cha haraka lakini si mara kwa mara. Napenda chakula cha haraka wakati nikiwa na haraka au nikihitaji kitu rahisi na cha ladha. Kwa mfano, pizza, chips au sandwich zinaweza kuwa za kuvutia wakati wa busy day. Hata hivyo, napendelea pia kula chakula cha nyumbani au chakula chenye afya. Kwa sababu, hunipa nguvu zaidi na kunihakikishia mwili unapata virutubisho vinavyohitajika. Kwa ujumla, chakula cha haraka ni kitamu na kinapendeza mara kwa mara, lakini ninahitaji nisikitumie kama kili cha kawaida kila siku.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa uzito na kwa moyo wazi. Napenda kusikiliza maoni yao kwa sababu yananisaidia kujua jinsi wengine wanavyo niangalia. Kunieleza pale ninapoweza kufanya vitu vizuri zaidi na kunisaidia kuboresha tabia, kazi au uhusiano na wengine mara nyingi napendelea kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu. Ili niweze kuelewa na kusahihi maoni yao na kuchukua hatua zinazofaa. Hio husaidia pia kujenga uaminifu na kuheshimiana katika mazungumzo au kazi. Kwa ujumla, maoni ya wengine ni muhimu kwa maendeleo yangu. Kwa kuwa huniwezesha kujifunza kukua na kuwa bora zaidi kila siku.

Wakati walikizo, najitahidi kujipanga ili kutumia muda kwa ufanizi, kwanza napanga muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayo yapenda, kama kusoma, kutembea, au kuangalia filamu. Hili nifanya nionekane kupumzika kwa kweli na kufurahia likizo. Pili, najitahidi pia kuchukua muda wa kufanya shughuli zinazo boresha afya. Kama mazoezi madogo, kula vizuri na kulala mapema, hii usayidia mwili au akili zirekebishe. Zirekebishe na kurejesha nguvu. Tatu napenda kutumia sehemi ya likizo kujifunza kitu kipya au kuboresha ujuzi wangu. Kama kujifunza lugha, teknolojia au ujuzi mdogo wa mikono. Hii ufanya likizo iwe natija na inawezesha kurudi kazini au shule nikiwa na motisha na amri mpya. Kwa ujumla na jistawisha wakati wa likizo kwa mpangilio kupumzika kwa maana na kujenga maendeleo binafsi.

Ndiyo nimewai kujaribu chakula cha kigeni na moja ya nilicho kipenda sana ni sushi cha kijapani. Sushi ni mchanganyiko wa mchele, maalumu, samaki, na mboga, mbali mbali. Nilivutiwa na ubunifu wa mchanganyiko wake na latha ya wasilishaji wake wakipeke. Pili nimewai kujaribu pizza kitaliano ambayo ni rahisi tamu na yenye latha tufauti na pizza kawede ni naiujua. Nilegundua pia kuwa chakula cha kigeni maranyingi hutua latha tofauti na mchanganyiko mpia na kunipu zefu wakula kwa mtendo mpia. Kwa ujumla, kujaribu chakula chakigeni kuna nifundisha kushirikiana na tamaduni tofauti kupanua latha zango na kufraia mambo mapya. Ninjia nzuri ya kujifunza na kuwanza uzuri na tamaduni nyingine kupitia chakula.

Ndiyo, naweza kuenda kwenye tamasha la muziki, kama ningekuwa mtu wa kwanza kusema. Napenda tamasha la muziki kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia burudani na kushirikiana na watu wengine. Wakati wa tamasha, napenda kusikiliza nyimbo ninazopenda, kucheka kidogo na kuungana na marafiki hau familia. Muziki hufanya moyo wangu uwe na furaha, na pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kazi ya ushuli. Pia napenda kuchunguza aina tofauti ya mziki kama pop reggae au hip hop kwa sababu kila aina ina ladha yake na inaburudisha kwa njia tofauti kwa ujumla tamasha la mziki ni uzoefu wa furaha motisha na mshikamano wa kijamii na ni jambo ambalo ningependa kushiriki mara kwa mara.

Ndio, nanunuwa vitu kwa kutumia simu, mara kwa mara, napenda kutumia simu, kutumia njia hii kwa sababu ni rahisi, haraka na haina gharama ya kusafirisha kuenda dukani. Kwa kawaida ninanunua vitu kama mavazi, vifaa vidogo vya nyumbani, chakula au bidhaa za kidijitali, napenda pia kutumia apps na malipo ya simu kwa sababu yanarahisisha mchakato, kulipa uhakika wa malipo na kunisaidia kufuatilia ununuzi wangu. Hata hivyo, nahitaji kuwa makini na kusoma mailezo ya bidhaa, hakiki za wateja na bei, ili kuhakikisha kwamba, ninanunua kitu chenye ubora na dhamani nzuri. Kwa ujumla, kununua kwa simu, kunanisaidia kuokoa muda, kufanya manunuzi kwa urahisi na kupata bidhaa, ninazohitaji bila usumbufu.

Kumbukumbu moja nzuri ya ututoni nina yopenda kukumbuka ni wakati wa sherehe ya familia. Hasa siku ya shikuku au sherehe ya kuzaliwa. Na kumbuka tulikuwa tunakusanyika nyumbani, kulikuwa na chakula kingi, mziki na kicheko kila wakati. Nilikuwa mdogo sana. Lakini furaha ile bado iko wazi akilini mwangu. Wakati huo, iilikuwa pamoja na familia yangu, hasa wazazi ndugu na binamu. Tulicheza, tukikimbia nje, tulicheka bila wasiwasi wowote. Kilichofanya kumbu kumbu hiyo iwe maalum ni upendo. Na umoja uliokuwepo, pamoja na hisia kuwa salama na kudhaminiwa. Nikikumbuka mambo haya leo, huhisi fuuraha amani na shukrani hunifanya nitambue dhamani ya familia, muda wa pamoja. Na kumbu kumbu ndogo zinazobaki moyoni kwa muda mrefu kumbu kumbu hiyo hunipa tabasamu na kunikumbusha siku rahisi na yenye upendo mwingi.